Nampenda mwalimu wa kitabu ya Kiswahili ambayo ni riwaya ya kidagaa kimemuozea mwalimu mama muandishi ambaye aliandika kitabu hiyo ni mjuzi na pia ni mwalimu mwenyewe mwelekeo mwalimu ambaye anajiita mwalimu ken walibora ambaye alivumbua vitabu vingi vya kusoma na pia kama riwaya na dondo.

Mara nyingi napenda filamu ya uigizaji ya kivita kama ile ya bwana anayejulikana anaitwa Michael J. White. Filamu hio kile ambacho kinanifanya nikipende ni kwamba filamu hii ina ujuzi wa kujisaidia katika maisha kwamba unaeza jifunza mojambili labda kurusha konzi, kujikinga kando na na chombo ambacho unaweza kupigwa nayo na filamu hii, huwa mara nyingi inanipa hamu na tena ya kuiona sababu yule mwigizaji anafanya miondoko yake mpaka unahisi kwamba ungekuwa wewe ingekuwa faida. Na pia mara nyingi napenda kuiona, ningependa kuitazama mara kwa mara.

Mara moja ama mara mbili kwa sababu kuogelea kwenyewe ni kuzuri, ila sasa kama hujazoea kufunga pumzi ndiposa uweze kupiga mbizi utapata kwamba ukienda kuogelea utaanza kuyanywa maji yenyewe hayo na mwishowe utashindwa kuogelea na kupumua vizuri. Kuogelea si mbaya, ningependa sana kuogelea na tena, napenda manake inanifanya mwili unazama majini unakuwa na unyevunyevu.

Lengo langu la muda mrefu pale kule kazini ambayo ni nae kule kazini, ni kuona kwamba, kila mtu anafaulu. Najituma zaidi kuhakikisha kwamba, muktadha na dondoo ambazo nazifanya mimi, ni kuhakikisha kwamba, watu wanakuwa na maisha mazuri marefu. Malengo yangu ni kuwafanya wafanyikazi wangu, wawe na muda mwepesi na wakati mwafaka wa kufanya kazi. Ili mtu asikuwe na mawazo, wala asiwe na wakati mgumu wakati wa kazini.

Kwanza kabisa maandalizi ya siku kuu huwa ni shamra-shamra, nderemo na vifijo kwa kuwa watu ama mtu ama mimi nimeweza kufikisha mwaka mwisho au siku hiyo iweze kuwadia. Nikuwa nimepitia mengi labda magonjwa hivi, nimejiepusha na ajali ya barabara, watu kunivamia, kuibiwa na genge la wezi. Kwa hiyo, ninaposherehekea siku kuu huwa naliwaza sana. Najipanga mapema, natafuta vile vyakula, navitengeneza, naalika majirani na marafiki. Hili tuweze kusherehekea pamoja.